Kwa upande wangu, napendelea zaidi kuamka mapema kuliko kulala sana asubuhi. Kuamka mapema hunipa mawazo mazuri ya siku na kunifanya nisikie nina uthibiti mzuri wa muda wangu. Wakati wa asubuhi huwa utulivu, kuna kelele chache na usumbufu mdogo Jambo linalonisaidia kupanga mawazo yangu na kuanza siku kwa utaratibu mzuri. Mara nyingi ninapotoka kitandani mapema nahisi nina nguvu zaidi na niko tayari kukabiliana na majukumu ya siku Kwanza kabisa kuamka mapema hunipa nafasi ya kujitunza kibinafsi. Naweza kutumia muda huo kufanya mazoezi mepesi, kutafakari, kusoma au hata kupanga ratiba ya siku. Haya yote hunisaidia kujiandaa kisaikolojia na kimwili kabla ya shughuli nyingi za siku huanza. Pia nataka muda wa wa kula kifungua kinywa kwa utulivu Jambo ambalo huongeza umakini na nguvu zangu kazini au shuleni Pia kuamka mapema hunisaidia kuongeza tija sababu mapema akili huwa bado haijachoka. Hiyo ni hiyo ni rahisi kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa kwa kupanga kazi kuandika au kufanya maamuzi muhimu ninapomaliza baadhi ya kazi muhimu mapema nahisi ningepunguza mzigo wa siku nzima na ninakuwa na utulivu zaidi kadiri muda unavyosonga. Hata hivyo, si kwamba sipendi kulala mapema au kupumzika. Kwa kweli, ili kuamka mapema ni lazima pia nizingatie kulala mapema usiku. Kulala kwa wakati hunisaidia kupata usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu. Najua kukuwa Najua kukuwa kukosa usingizi kunaweza kuathiri afya hisia na utendaji wa kazi hivyo najitahidi kuwa na ratiba ya usingizi iliyo sawa. Kwa ujumla, napendelea kuamka mapema kwa sababu hunipa utaratibu mzuri wa maisha muda wa kujitunza na fursa ya kuongeza ufanisi wangu. Hata hivyo, ninaamini pia kuwa kila mtu ana ratiba na mwili wake hiyo muhimu zaidi ni kupanga uwiano mzuri kati ya kuamka mapema na kulala kwa wakati unaofaa ili kuishi maisha yenye afya na tija.